Watu hubeba zawadi vya chakula, mavazi, matunda na bidhaa mbalimbali wanaposafiri kutoka sehemu moja kuenda nyingine mara nyingi watu hubeba vitu hivyo kwa ajili ya familia, marafiki au watu wanaowatembelea kwa mfano mtu anayesafiri kutoka kijijini kuenda mjini anaweza kubeba mboga, matunda au vyakula vya asili kwa hivyo, vitu ambavyo au zawadi ambavyo watu hubeba ni vile vinahusu vyakula, mavazi, matunda na bidhaa kama vile viatu.